Chumba changu cha kulala ni kikubwa kidogo. Sio kidogo sana vile ambavyo pengine mtu mwingine angesema. Ni kikubwa kidogo maanake kinaweza kutoshea kitanda na bado kuna kabati la kuweka nguo na bado kuna nafasi ya kuweka ile ndo ya kweka nguo chafu na pia kuna mahali nimeweka kameza kadogo ambapo naweka vitu vyangu kama vile mafuta, nini, vitu vidogo vidogo pale. Halafu ukuta zina rangi nyeupe. Kitanda changu nakipenda, ni kitanda cha mbao, ambacho hua akitoi sauti ya kulialie ninapolala, alafu godoro nalipenda zaidi maanake ni lile zito, gumu kabisa zito, yani nene, ambalo ukilala unajisikia, una nikama uko juu ya anga yani, godoro nzuri sana. Alafu naona nini kutoka dirishani Nikiangalia dirishani upande huu mmoja naona nyumba ya mtu mwingine Maanake ni ghorofa zimejengwa pamoja. Alafu upande mwingine naona mto na miti yambayo iko hapo kando inapakana na mto Kitu ambacho nakipenda zaidi chumbani ni hilo kabati ambapo naweka nguo zangu na vitu vyangu na viatu pia.

Napenda zaidi jinsi watu wanavopendana watu wanafanya kazi kwa pamoja, watu wanafanya kazi umoja, tuneenda kula chakula cha mchana pamoja. Huwa mara nyingi tunaezaenda mahali ata nje kuenda kukunywa mvinyo ama vinywaji pamoja. Kwa hivo napenda huo umoja ambao upo baina ya wafanyi kazi. Kando na hayo, tuko na usiano bora pamoja na wakubwa wetu, tunaelewana, tunafanya kazi vizuri yani. Hakuna sio sehemu ambayo inakupatia msongo wa mawazo Si mazingira ambayo ya kazi ambayo yanakufanya unakuwa na msongo wa mawazo Kwa hivyo ni mahali pazuri pa kufanya kazi pametulia, hakuna mambo mengi, kila mtu anatakeleza jukumu lake watu wanasaidiana, iwapo unaitaji msaada na watu wanasaidiana bila kuchoka, hakuna chuki za hapa na pale Kwa hivyo hiyo ndo baadhi ya sababu ambazo napenda sehemu hio ni ule ushirikiano, ule umoja na mazingira mazuri ya kufanya kazi.

Napojiandaa kwa mkutano huwa kwanza nahakikisha kwamba nimefanya utafiti kidogo kuhusiana na mkutano huo ndio nisikose cha kuzungumzia. Kwa mfano kama kuna mkutano na tunaenda kuangazia kitu fulani ama kuna kipindi kipya kinakuja. Kwa hivyo ni vizuri nifanye utafiti kidogo niweze kujua ni kipi ambacho naeza kuongea. Ndio niweze kuchangia mada katika mkutano niweze kuboresha mkutano huo. Kwa hivyo nafanya utafiti kidogo alafu kwa kitu kingine ni vitu vya kawaida. Unahakikisha kwamba umejisaidia kwanza, ndio usianze kuamka amka katikati ya mkutano Alafu kama utahitaji maji yako, beba maji yako, ndio ukiketi umeketi, usianze kuamka amka eti unasikia kiu Kitu kingine ambacho huwa nahakikisha nimefanya nabeba kitabu na kalamu, manake nitahitaji.Hivyo vitu ndio niweze kuandika, pengine yale yanayozungumzwa Ndio nikiandika chini nisiweze kusahau niwe naweza kukumbuka yale ambayo tulizungumzia na kitu cha mwisho ambacho huwa nahakikisha nimefanya, nimejipanga vizuri, nimejipanga vizuri, nimepanga kuchangia, nimepanga kila kitu ambacho naenda kufanya katika mkutano huo.

Lahasha, naishi sehemu tofauti kabisa, sehemu ambayo nafanyia kazi. Mimi ni mzaliwa wa kaunti ya Tanariva ambayo inapatikana upande wa pwani mwa Kenya. Na huko ndipo, nilizaliwa, nikalelewa, alafu baadae, nikasoma, huko ukopwani. Alafu, nilipomaliza shule ya upili basi, kuenda chuo kikuu, nikapata fursa ya kuja Nairobi, ambalo ndilojiji kuula Kenya, ambapo nilipata fursa ya kusoma. Na nilisomea chuo kikuu hapa nikasomea kozi ya wanahabari. Lipo tamatisha siku rejea nyumbani, liendelea kusalia hapa jijini Nairobi ambapo sasa naendelea kufanya kazi. Siku rejea kule nyumbani ambako nilizaliwa. Kwa hivyo hivyo sasa naishi Nairobi sehemu ambayo nilisomea chuo kikuu na ndio sehemu ambayo nilipata ajira na ndio sehemu ambayo naishi kuanzia miaka ile lipo maliza shule hadi sasa. Sijawai ondoka, sijai kuenda mahali kwingine kufanya kazi Lakini pengine nina matumaini kwamba nitapata fursa ya kutembea Kenya kaunti tofauti ni kifanya kazi Lakini kwa sasa nikosawa hapa Nairobi.

Kusema kweli hili ni swali ngumu sana, manake napenda wali na napenda ugali. Lakini kila kitu kina msimu. Moja, mimi ni mzaliwa wa pwani, labda kusema tu, na huko pwani, wengi wetu upande wa tana riva, hiyo jamii yetu ni walaji wa wali. Manake ata kuna michele inayopandwa kule, eneo la bura, hola, gamba, unapandwa sana mchele. Kwa hivo tumekula mchele sana kuanzia utotoni. Ugali ilikuwa jambo ngeni sana manake hatujazoea. Lakini kuna wakati nilihama nikaenda kuishi na jamii tofauti eneo la nyanza. Nyanza ni upande wa magharibi mwa Kenya. Upande ule nilienda kuhishi miaka karibu miwili na nusu mitatu. Na nilipoishi na hiyo jamii wanakula ugali kila siku. Wali wanasema si chakula. Wanasema kwamba wali wakila hawashibi. Kwa hivo hio miaka mitatu ambayo niliishi nao nililazimika nianze kula ugali kila siku manake ndiyo tamaduni kule ndicho chakula kinachokuliwa. Pia ukielekea madukani unapata kwamba wale hata si rahisi wauze mchele. Ni unga. Kwa hivyo ilibidi nifanye jinsi wanapofanya. Nikawa mlaji wa ugali. Na kusema kweli, nikazoea kula ugali na kusema ukweli ugali naupenda hadi leo, nikipata fursa huwa na pika ugali nala, lakini familia yangu, mtoto wangu, mpenzi wangu, wote ni wa pwani na wao ni walaji wa wali. Kwa hivo, kila siku ni wali, wali. Mimi, mara ingine naweka kando sufuria napika ugali nala. Kwa hivo, hio ndo hali ilivyo vi sasa. Kwa sasa napenda ugali, lakini mara nyingine napenda wali.

Nataka kupanda ngazi, hadi nifike ngazi za kimataifa katika kazi yangu ambayo naifanya. Kwa sasa nafanya tu hapa nchini na vitu vya habari vya hapa nchini, lakini ndoto yangu ambayo ningependa sana kuyafikia ni kupata fursa ya kufanya kazi na idhaa ama vimbo vya habari vya kimataifa. Kama hapa Kenya, tunaweza zungumzia BBC Swahili, kuna VOA, South America, kuna Duchewele, Yama ukipenda ITDW na pia kuna RFI, Radio France International na pia kuna hile ya uchina pale ambayo hua zote zinaleta tarifa kwa kiswahili na ningetaka sana nipate fursa ya kufanyia kituo cha kimataifa Maanake kila mwanahabari hapa Kenya, wana ndoto ya kufikia ngazi za kimataifa na kweli ni kwamba ukishafika pale Basi wewe umeyafikia kila kitu, yaani wewe utakua umefika, uko pale juu kileleni kama umepata fursa ya kufanya kazi katika kituo cha kimataifa Kwa hivyo ndio ndoto yangu pia, ningetaka sana niweze kupata fursa ya kufanya kupata kazi katika kituo cha kimataifa nami, sauti yangu isikiki, siyo Kenya tu, Bali, bara, Afrika na pia ulimwenguni tu kwa ujumla.

Napenda sana kutembea baharini. Napenda pwani, naelekea baharini, niende nitembee tu kwa ule mchanga. Ni mahali pazuri, ambapo ukienda bila shaka unaskia akili imetulia, unatulizwa akili, unaskia tu vizuri, unaskia raha moyoni. Kwa hivyo wakati wote, nikipata fursa basi, napenda niende nitembee kule, jioni, jua likiwa limetua, jua likiwa limepoa, mwendo wa saa kumi hivi kumi nusu, Unaelekea tu kule baharini, unatembea pole pole, unapunga upepo wa bahari, raha ya aina yake. Kwa hivyo ni mahali, ambapo napenda sana kwenda kutembea wakati wote ule.

Bila shaka, napenda sana kupika. Ndio baathi ya vitu ambavyo hua nafanya katika maisha yangu. Kwa sababu mimi ni mpishi na kusema kweli ndani ya nyumba yangu kwa familia yangu ndimi ninayepika. Nikikwenda nyumbani kwetu, tukishikana na dada yangu, sisi ndio wapishi. Na naweza sema upishi huu ulikuja kwa sababu kwanza mimi nilizaliwa msichana na nilizaliwa pwani. Unashinda jikoni na mamako mzazi kila wakati, unamwona jinsi anavyopika. Unataka kujifundisha, pia wewe unaanza kufanya. Kwa hivyo hivi sasa nikiwa mkubwa, napenda sana kupika. Na vizungumza wakati huu, huwa mara nyingi napikia marafiki zangu. Wanapokuwa na sherehe, huwa naitwa naenda kupika. Kunapokuwa na mikutano ile ya vyama, huwa naitwa naenda kupika. Kunapokuwa na sherehe za kuzaliwa kama vile za mwanangu, ama watoto wa marafiki zangu, ama watoto wa ndugu zangu, huwa naelekea pale kuenda kupika. Napenda sana kupika chapati, napenda sana kupika pilau, napenda kupika mchuzi wa kuku, nyama, kwa ufupi napenda tu kupika kabisa, napenda sana. Ugali kidogo unanishinda kupika manake, unatumia nguvu nyingi sana kuusokota huo ugali, lakini vyakula vingine, napika sana, na napenda sana kupika, napenda kuona watu wakifurahia wakila chakula kitamu. Kwa hivyo mimi nikipata fursa wakati wote huwa napika na pia ndio kazi yangu ya kila siku napika kila siku napikia familia yangu.

Tukio muhimu katika maisha yangu ambalo limetokea na kamwe sitawahi kulisahau. Ni mchakato mzima wa kupata mtoto wangu wa kwanza, mtoto wangu wa kike ambaye hivi sasa ako na umri miaka sita. Nilo tukio ambalo nilipitia wakati mgumu kulikuwa na maumivu ambayo hyawezi kuelezeka. Lakini mwisho Mungu akanibariki na kiumbe kizuri mtoto msichana ambaye ni mtoto mzuri ako na roho mzuri. Anachekesha, ananifurahisha Kwa hivyo ndicho kitu ambacho siku zote hua nakaa namshukuru Mungu kwa kunibariki na mtoto Manake ndicho kitu kizuri ambacho kimewai kutokea katika maisha yangu na kila siku hua naomba Mungu, atulinde, amlinde Amwepushie maovu, magonjwa, mpatie tu afya nzuri na furaha Anapoendelea kukua tu Kitu ambacho pia kinanifurahisha kila siku ni kumtazama anapoendelea kukua Inaogopesha lakini inafurahisha kumuona Tangu hajui kuzungumza mpaka sasa anazungumza Tangu hajui kutembea mpaka hivi sasa anatembea Tangu hajui kujieleza hivi sasa anajua kujieleza Tangu hajui kujitetea na hivi sasa anajitetea Anasema yaliyo moyoni kwa hivo ni kitu kizuri sana kuona na ni kitu ambacho kinanifurahisha sana maishani.

Kumbu kumbu ya kutisha ambayo ni konayo na sita wai kuisahau ni kumbu kumbu ambapo mimi mamangu mzazi pamoja na kakangu mdogo tulitekwa nyara na kundi la wahaini ambao wakona itikadikali. Walikuwa wanaitwa shifter ama tunawaita ma shifter kule tanariva Walituteka nyara tulikuwa tunasafiri kuelekea kijiji kimoja kule inajulikana kama tarasau, kongao, kaunti ya tanariva na tulitekwa nyara tulikuwa tumetoka hola, upande wa garisa hola Kwa hivyo ni tukio ambalo lilitushtua sana Labda tukuelezea kwa ufupi kitu ambacho nakumbuka ni tulikuwa kwenye gari, tunaendelea na safari kidogo kidogo nikasikia milio ya risasi na kioo chambele kwa dereva kilipigwa risasi kikavunjika na nakumbuka nduru tukiambiwa laleni chini, laleni chini tulilala chini ndani ya gari kakangu mdogo chini ni kampandilia juu mamangu akani pandilia juu ilikuweza kutukinga na hizo risasi ambazo zilikuwa zinamiminua mwishowe gari likasimama wale watu waka ingia waka tuvuruta, waka tutoanje, kututoanje, walianza kusema wanataka kila kitu ambacho tukonacho, uzuri ni kuwa walitwambia hawataki kuua mtu, hawataki kuumiza mtu, wanataka tukila mtu atoe simu ambazo akonazo, kila mtu atoe pesa zote ambazo akonazo, na pia wanahitaji nguo, maanake wanafamilia ambazo hawana nguo, kwa hivyo wanahitaji mavazi, waweze kupeleka hukomstuni ndani kwa familia zao, Kwahivyo ilikuwa jambo la kushtusha, ni jambo ambalo lilinishtua hadi hivi sasa. Mimi huwa ni kisafiri kuelekea kule nyumbani kwetu tanariva. Ninapoona watu wamevaa nguo za polisi na zungumzia jeshi, zileza GSU ama za KDF, huwa nashtuka sana. Maanake huwa nafikiria ni wale, maanake wale mashifta nao wa likuwa nanguo hizo hizo. Tofauti ni kuwa walikua wamejifunga kitamba kwa kichwa, wamejifunika usowote ni macho tu, ndiyo ya mebaki. Wanajifunga kitambaa aina ya arafat, ni kitamba kinajulikana kama arafat huko nyumbani. Kwa hivyo ni kisa ambacho kilinishtua, uzuri ambacho tunashukuru mungu ni kuwa hawaku tuumiza, hawaku uamtu tulifurahia sana. Kitu ambacho walifanya ni kumpiga yule kondakta paka aka pasuka kichwa, manake alikuwa amekatalia pesa, hakupeana pesa zote. So walipogundua, alikuwa ana danganya, walimpiga, akapasuka kichwa. Kwa hivyo tulishtuka sana, tukapeana kila kitu. Pesa zote ambazo ukonazo wazazi walipeana. Pia nguo zilienda. Kwa hivyo sitasahaumaanake tulienda, tulisherehekea Christmas bila nguo. Maanake zote, nguo za Christmas ambazo tulikuwa tumenunua, zilichukuliwa na zikaenda. Tukasalia jinsi tulivyokuwa. Lakini tunashukuru mungu kwauhai. Tunashukuru mungu kwauhai. Lakini nashtuka sana, ninaposafiri. Hata maranyengine, huko pwani kawaida, ama tana river. Kawaida hua, maafisa aidha wa GSU, wanasimamisha magari ili kuhahakisha kwamba ukona kitambulisho. Ili kujua kwamba walio kwa gariwanatambulisho. Hizi nijuhudi tu za kukabiliana na genge la kigaidi lilela Al-Shabaab linalotoka Somalia. Kwa hivyo hua wanasimamisha ili kuweza kutuchunguza. Lakini, mimi nikiona tumesimamishwa naashtuka na fikiria niwale watu wabaya. Alafu ndiyo baadaye na gundua hawana ubaya wanataka tu kuangalia kitambulisho alafu mrejee kwa gari msafiri.

Mara nyingi ninapokua nyumbani. Mimi huwa navaa nguo ambazo zinajulikana kama dera. Ninguo ambazo huwa zinavaliwa sana na watu ambo wanatoka pwani. Ninguo ambazo ziko bagi, yani ninene, hazikushiki mwili. Ninguo ambao ukivaa, inapitisha upepo, hausikijoto, unajisikia ukohuru, manake haikushiki mali popote. Kwahivo mara nyingi, ninapofanya shughulizangu za kila siku, ninapokuenda dukani, Ninapofanya tu vitu vya hapa na pale huwa na valia dera, Lakini ninapokuenda afisini bila shaka ni lazima ni vae nguo mbazo zinakaa kana kwamba na enda ofisini. Napenda kuvaa marinda ambayo yananishika mwili kidogo na ambayo ni mafupi kidogo Nikivaa hivyo najihisi vizuri najihisi kwamba nimependeza najihisi tu nasikia niko sawa. Kwa hivyo ninapokuwa nyumbani navaa nguo ambazo hazinishiki ziko huru Lakini napokuenda kazini lazima nivae nguo ambayo imenishika na napenda nguo ambayo nifupi kidogo, Nikivaa hivo huwa nasikia raha sana Nasikia vizuri na naipenda zaidi.

Ningependa sana kuwa na uwezo wa kuimba vizuri, na kando na kuimba vizuri kuwa na uwezo kucheza piano. Nikitu ambacho nimetamani sana kufanya, piano nimejaribu kujifundisha, lakini nimegundua kwamba ndio, nipate usaidizi, itabidi tu niende mahali ambapo kuna fundishwa madarasa ya piano. Manaake hivi sasa piano najua kucheza lakini najua kucheza nyimbo za kawaida kama jingle bells, kama ile ya happy birthday, siku ya kuzaliwa. Lakini ningetaka sana kukua stadi, kuboreka kabisa, yani kuboresha stadi wangu wa kupigia piano, niweze kupigia piano kwa wengi. Na pia niweze kuimba, kuimba vizuri zaidi bila kuchoka, nikiimba pia pumzi isikatike katikati. Manaake mara nyingi na jaribu kuimba, lakini ninapoimba unapata pumzi zinanikata nashindwa na nyamaza ama na pumua kwanza ndo niendelee kuimba. Nataka tu niimbe kama vile wasanii wanavyoimba bila pumzi kuwachokesha Kwahiyo hivyo ndo vitu ambavyo ningependa sana, ningekua na uwezo wakuvifanya, ningekua na uwezo wa kuimba na pia uwezo jamani wakucheza piano kwa hali ya ustadi.

Huwa na shuulikia uthaifu wangu kuhakisha kwamba nafanya mazoezi kila wakati ili niweze kuwa bora katika hilo jambo. Manake tayari kuna upande ambao najua na eza kufanya na nafanya vizuri kwanjia ya ustadi. Lakini kuna sahemu zingine amabao ni kona uthaifu na nagundua kwamba uthaifu upo na ili uthaifu kupambana nao ni lazima ningangane ili niweze kuwa bora. Na kungangana ni vipi ni kufanya mazoezi, kuendelea bila kufanya bila kuchoka. Kwa njia hiyo basi, utaweza kuwa studi kwa uthaifu wako, unaeza kuuboresha uwache kuwa uthaifu, uanze kuwa bora katika kile kitu ambacho unakifanya. Kwa hivyo mazoezi ni muhimu na kutovunjika moyo na kutochoka. Manake ukivunjika moyo basi ni hivyo, utakuwa ume malizia, umeachia hapo. Lakini ukijipa moyo, ukiendelea kufanya mazoezi kila siku bila kuchoka basi. Siku moja, matokeo yatakuwa kwamba umekua stadi katika hilo jambo ambalo unalifanya. Kwa hivyo huwanafanya bila kuchoka na naendelea kufanya mazoezi. Kila wakati katika juhudi tuza kuhakikisha kwamba nakua bora katika hicho kitu ambacho nimegundua kwamba niko na uthaifu nacho.

Mara nyingi mimi si mlaji wa chakula cha asubuhi. Mimi huwa mara nyingi asubuhi nikiamka nafanya shughuli zangu za siku. Halafu basi naelekea kazini. Lakini huwa sinywi chai. Ila, kuna siku ambazo huwa nanywa chai. Kwa hivyo mara moja moja, napenda ninywe chai, ambayo imewekwa majani, pamoja na tangawizi. Halafu nile na mkate, ambao umeokwa. Lakini siku nyingine, ambazo huwa nahakikisha kwamba nataka nikule vyakula vyenye afya katika juhudi za kupunguza unene wa mwili, huwa nala mayai asubuhi, mayai ya kuchemsha ama mayai ambayo nimeyakaanga, naongezea kipande cha avocado na pengine chungwa. Ndicho chakula ambacho nala asubuhi ambacho nina imani kwamba ni chakula chenye afya kwa hivyo hiyo ndio kitu ambayo huwa nanywa alafu mara moja moja tuseme wikendi, ndio wakati ambapo sasa nanywa chai nala na mkate mara ingine natengeneza anjera, anjera kwa lugha nyingine ni pancake kwa kimombo. Kwa hivyo nakula hivyo mara moja moja, lakini kwa ujumla mimi si mlaji wa chakula cha asubuhi, napenda sana kukaa njaa, alafu nisubiri kula chakula cha mchana, nikila chakula cha mchana basi najihisi vizuri, napenda pia sana chakula cha mchana, zaidi, ikilinganishwa na chakula cha asubuhi na kile chakula cha usiku.

Natumia wi-fi kwa sababu ndani ya nyumba hapa mahali ambapo naishi kuna wi-fi kwa hivo natumia internet hiyo ilikuweza kutumia simu yangu, kutumia kipakatilishi na hata pia kutizama vipindi kwenye runinga. Manake runinga yenyewe basi na ya kidijitali ambapo tunapata fursa kutazama mitandao tofauti ya filamu na pia kuangalia mtandao wa YouTube kutazama mziki ondo vitu ambapo huwanafuatilia lakini vyote vinatumia mtandao wa Wi-Fi kusema kweli data hua anatumia lakini data natumia pengine kama najua nitakua barabarani na nitakua barabarani kwa mudamrefu kwa fano kama naelekea kazini na najua kwamba kutakuwa na msongamano wa magari barabarani najua pengine nitachukua kama saazima ama atasaamuja na nusu katika barabara, basi nanua data ya simu, na hiyo data ndo natumia nikiwa kwenye safari, yaa nikiwa naondoka nyumbani kuelekea kazini. Lakini nikifika kazini, bila shaka mtandao tunautumia ni wa wi-fi, na napokua nyumbani, mtandao pia ni wa wi-fi. Kwahivo, mdamw ingi tuseme ni wi-fi, lakini mdaki dogo kwa mfano ninapokua barabarani, basi natumia data ya simu.

Huwa nasafisha vifaa vyangu, angalau mara moja kwa wiki. Vifaa hivyo ni kama vile kipakatilishi ni mara moja kwa wiki. Na vitu vingine pale kama tuseme piano naifuta-futa angalau mara moja kwa wiki. Lakini simu yangu ya mkononi hiyo ni kila siku. Na anasema ni kila siku kwa sababu mtoto wangu kila wakati anachika simu yangu. Na unapata kwamba pengine alikuwa anakula kwa hivyo akishika anaijaza chakula. Ndo huyo mara nyingine anakohoa, anakohoa kwenye simu yangu Mara amepiga chafya, amepiga chafya kwenye simu yangu kidogo kidogo ameenda kucheza nje, amejaa vumbi na matope anakuja anashika simu yangu Kwa hivo mara nyingi naona simu yangu tu kioo chake kiko kichafu Kwa hivo nafuta kila wakati natumia pale kitambaa naifuta simu yangu ama natumia ile wet waipu nafuta simu ndo angalau iwe safi Kwa hivo, kama ni simu ni maramoja kwa siku na vifaa vingine pengine mara moja kwa wiki.

Napenda sana kula samaki. Kwanza, samaki ambayo ninayopenda zaidi yaani nambari moja katika orodha yangu ya samaki ninaowapenda Napenda samaki kutoka ziwani hususan Nyanza. Aidha samaki kutoka kisumu, Siaya. Wale samaki tu wanatoka kwenye ziwa. Kuna samaki wanajulikana kama tilapia. Hao ni namba moja, nawapenda sana, sana. Nahisi kwamba ni watamu. Hasa kama wamekaangwa kwenye mafuta. Yani mafuta mengi, wanaingia pale ndani wanakaangwa vizuri Bas, hao ndio samaki amboa wanapenda. Nambari moja katika orodha yangu nambari mbili, napenda samaki wa baharini Samaki wa baharini pia ni watamu sana maanake mimi ni mzaliwa pwani ni lazima ningekula samaki wa baharini. Nawapenda sana maanake wanakuja kama wakona chumvi tayari, ukiwakaanga tayari ni kula si lazima hata uwapike ati na vitunguu, tomatoo uwekee supu, unawakaanga tu walivyo na unakula na ni watamu sana tunawala sana kule nyumbani kuna tusamaki tudogo tudogo yaani samaki ambao ni wadogo wadogo na kuna samaki ambao ni wakubwa nawapenda nambari tatu, napenda sana samaki wa mtoni kumbuka kwamba mimi ninatokea counti ya Tana River ambapo kuna mto Tana huo mto tana basi ndio nimeishi huko, nimelelewa huko na maisha yangu yote nimekula samaki wa mtoni na niliwapenda sana. Ukiwaeka kwenye ndizi, kile chakula chetu cha kitamaduni basi ni samaki watamu alafu wakona nyama nyingi ikilinganishwa na miiba samaki wa baharini wakona miiba mingi badala ya nyama Kitu kingine ambacho napenda sasa ni samaki wa mwisho ni samaki anajulikana kama salmon samaki huyo ni rahisi kupika anaiva haraka, hahitaji mambo mengi Samaki ambaye unaweza mla hasa kama mimi hivi sasa najaribu kupunguza unene wa mwili ni samaki ambao ukimweka kwa pani na nieke butter tu kidogo, si mafuta mengi, kidogo tu, anaiva. Kwa ivo ni samaki ambaye huwa na mla nampenda kidogo huwezi linganisha na yule nambari moja, tilapia kutoka Nyanza.

Wikendi mara nyingi ni wakati wa kupumzika lakini kando na hayo ni wakati ambao unapata fursa kuenda kanisani kwa ibada. Kwa mfano, tuanze na jumamosi. Jumamosi ni siku ambayo napendelea sana nipumzike ama naeza kuenda mahali kwenye mkahawa, kula, kujivinjari na watoto wangu, ama niwapeleke watoto wangu mahali waende waeze kucheza ama nasalia tu nyumbani mwenyewe nalala, tu kupumzika manake nimekuwa na wiki ambayo nimefanya mambo mengi. Alafu jumapili ni jumapili ambayo lazima niamke asubuhi, niende kwa ibada. Alafu nikitoka kanisani, narudi nyumbani, nakaa chini napumzika tu. Nipike chakula cha mchana ni pumzike, baadae ikifika jioni naanza kujitayarisha tena kwa wiki. Wakikisha kwamba nimepiga pasi nguo za watoto, nimihakisha viatu vimepigwa kiwi, viatu ni visafi, socks zote. Kila kitu vitabu viko sawa, ile kazi ambao walipewa shuleni kuja kuifanyia nyumbani, washafanya. Hakikishe kwamba nywele zake ziko sawa, kama bado hajatengenezwa nywele ni mpeleke saluni, aende atengenezwe. Kwa hivyo nivo vitu ambavyo uwa nafanya, ninapoendelea kupumzika wikendi. Lakini tuseme wikendi hii, kesho naelekea mahali kwa mkahawa, kusherehekea siku ya kuzaliwa rafiki yangu. Nitakuwa naenda na mtoto wangu mmoja, tuende pale tule vyakula vitamu, tushereheke pamoja Jumapili, nitakuwa naenda kutembelea ndugu yangu, kuenda kuwasalimia watoto wao tuweza tu kukaa pamoja, lakini hiyo ni baada ya ibada Kwa hivo, hiyo ndo wikend yangu Lakini weekend zangu za kawaida, maranyingi mimi uwa jumamosi ni kupumzika kidogo Jumapili kuenda ibada, nikirejia nyumbani, nafanya shuguli za kujiandaa kwa wiki inayofuata ama mara nyingine nalekea kwenye mkaha wa tu kujivinjari mimi na mpenzi wangu na mtoto wangu.

Ningependa kurudi ujana, manake kusema kweli wakati ujana, tulikuwa na fursa ya kufanya mambo mengi, ambayo hivyo sasa hatuwezi kuyafanya tena. Kwa sababu umri umesonga, mwili na mifupa imeanza kukomaa, sio kama wakati ujanani nilikuwa na nguvu ya kupitiliza, nigeweza kufanya vitu vingi sana. Kama vile nilikuwa na sakata densi, asubuhi hadi joni, kufanya mazoezi, nilikuwa naeza kukimbia, nilikuwa naeza kufanya vitu vizito vizito. Lakini hivi sasa kidogo mambo ni magumu, nimekuwa mkubwa, mifupa yangu haifanyi kazi kama vile ilikuwa inafanya kazi kitambo, nikijaribu kusakata densi, karibu masaa mawili mfululizo, nitatoka hapo mwili wangu utokuwa unaniuma, viungo vya mwili vitakuwa vinauma sana, misuli nayo inauma kupitiliza. Na wakati mmoja nilipokuwa kijana, nilikuwa naweza fanya hizo vitu zote bila bila kuchoka sana ama kukuwa na mamuivu makali. Lakini hivi sasa mambo yamegeuka kabisa kabisa. Kitu kingine cha ujana ni kuwa nilikuwa na mwili mdogo ambao na utamani hivi sasa mwili mdogo, kiuno kidogo, kifua kidogo. Nilikuwa na mwili mzuri. Lakini tangu njifungue, kidogo mwili wangu umebadilika siko vile nilivyo kuwa kitambo kwa hivyo ni kitu ambacho una kaa tu chini unatamani ingekuwa unaweza rudi nyuma basi ungetamani uwe kijana uweze kupata ule mwili wako wa kitambo, ambao ulikuwa mwili mdogo ambao ulikuwa mwili mzuri, haimanishi saa hii siko vizuri sana, lakini napenda ule mwili wa ujanani zaidi.

Napenda sana kutazama michezo, wala sio mimi binafsi kuelekea katika uwanja na kucheza michezo hiyo. Kwanzia ni kiwa mdogo, mimi sikuwa mtu wa michezo. Na nikisema michezo, yaani nilikuwa sijajihusisha na mchezo kama vile mchezo unaohusiana na mpira, kama vile soka, mchezo wa basketiboli, ama mpira wa vikapu, mchezo wa raga, mchezo wa voliboli. Sikuwa nimejihusisha na michezo hiyo ama michezo wa tenisi, michezo wa kriketi Kuna michezo aina aina na pia kuna riadha mbio fupi, mbio ndefu, kufanya vile vitu vingine vyote vina husiana na olimpiki siku kuwepo pale sana Mimi nilikuwa sana upande wa usakata jidensi, kuimba, kuigiza Lakini michezo kidogo ilinishinda sana Kwa hivyo, mara nyingi mpaka siku ya leo, ukinambia jee, utaingia uwanjani ucheze, au utakaachini uwe mtazamaji, utazame mechi. Basi mimi, mara mia, nita chagua kuwa mtazamaji. Naweza tu kusherekea mechi, kuangalia jinsi mabao yanavyofungwa, lakini sio mimi kuhusika moja kwa moja katika michezo. Kwa hivyo, mimi si mchezaji, mimi nita jiita mtazamaji wa michezo.

Leo hali ya hewa hapa nyumbani ni jua, jua lilichomoza mwendo wa saa moja asubuhi, tayari nilikuwa naona jua linachomoza juu. Hapa nilipo ni kisimama sebuleni kwenye dirisha langu huwa naona jua likichomoza. Manake nikiangalia hivi nje naona mawingu naiona mbingu yaani. Na leo jua limechomoza, hadi sasa jua linawaka na hakuna baridi na kwa sababu jua limewaka nasikia tu ni kana kwamba kuna joto. Halafu hilo joto basi, limenifanya mimi, nimevalia dera, dera ni zile nguo ambazo huwa tunavaa nyumbani, hasa kama wewe ni mzaliwa wa pwani, hizo ndio nguo za kitamaduni ambazo huwa zinavaliwa kule, kwa sababu pwani kuna joto jingi, so unahitaji nguo ambayo ni nyepesi, nguo ambayo inapitisha upepo, kitambaa chake ni kizuri kwa ngozi yako, hakichangii joto kuongezeka. Kwa hivyo, ndiyo nguo niliovaa, dera, kwa sababu kuna joto joto Halafu, kusema kweli, naipenda hali hii ya hewa Napenda, wakati ambapo kuna jua limewaka kidogo, hakunyeshi, sipendi mvua Wakati wa mvua kidogo, mambo huwa si mazuri, maisha yanakuwa magumu kidogo Lakini, wakati kama huu ambapo, hakuna joto kali, ni jua tu limewaka Kwa hivyo, inamaanisha hakunyeshi Basi iko sawa, halafu nataka kufanya nini katika hali hii ya hewa jua likiwaka hivi vizuri ni wakati mzuri wa kufua nguo ukifua nguo zinakauka vizuri sana.

Napenda sana somo la biolojia, manake ni somo ambalo huwa linakufanya usiboeke, unafurahia, unataka kujua mengi, kila siku kuna kuja jambo ambalo unataka kujua ndani na ndani zaidi na ulifahamu kwa ndani hata zaidi. Kwa hivo biolojia ni somo ambalo ni melipenda sana, manakeli na nipatia fursa ya kujua mwili wangu, kuufahamu mwili wa binadamu, kufahamu vyungo vya mwili wangu, vinafanyaje kazi, na pia ya nipatia fursa ya kujua viumbe ambvyo vinaishi na sisi kama vile wa nyama, viyumbe vya majini, miti, mito, na kila kitu. Hivyo vitu vyote unavisoma kwenye biolojia. Unafahamu mengi sana kuhusiana na uli mwengu tuko jumla kutumia biolojia. Kwahivo nisomo ambalo nililipenda manakelili nifungua akili ha sa kuhusiana na masola ya afya uzazi, maswala ya moyo, jinsi moyo unavyopiga, jinsi damu ina vyotembea mwili wote. Kwa hivo nisomo ambalo nalipenda, limenifungua akili sana, nimefahamu mengi kupitia kwa somohili la biolojia.

Sikumbuki mara ya mwisho nilienda kwenye maktaba. Maanake, wakati ambapo nilikuwa naenda kwenye maktaba ni wakati ambayo nilikuwa shuleni. Kwenye chuo kikuu, kuna vitabu fulani nilikuwa lazima nisome na vitabu hivyo vilikuwa vinapatikana kwenye maktaba. Wakati huo ndio ilinilazimu kuenda kwenye maktaba. Lakini kwa sasa, sikumbuki maramwisho nilienda kwenye maktaba kusoma kitabu. Mara nyingi, kila kitu nafanya kwenye simu. Mara nyingi, utafiti ambayo nataka kutafuta nafanya kwenye simu. Na pia kama kuna vitabu ambavyo vimetokea na ningetaka kuvisoma nasoma vile vya mtandao ni mara moja. Huwa siendi katika maktaba kutafuta vitabu kuweza kusoma. Lakini umeniuliza hili swali ukanifanya kwamba nikakumbuka kwamba ni kitambo sana kabla nieleke kwenye maktaba. Na kutokana na hilo basi nitapanga ili nieleke katika maktaba nieze kupata kusoma vitabu.

Napenda paka, manake paka ni mnyama ambae, kusema kweli anapendeza, ukimwangalia maumbile yake muundo wako, jinsi alivyeumbwa, anapendeza sana, kuna macho, macho ambae anakaa kama macho ya upole, uso wake unaeza dhani ni mtoto mdogo, anakaa mnyama mwenye huruma, anakaa mnyama mwenye upendo. Na kusema kweli mimi hua naangalia hivi paka unatamani tuu umbebe, unatamani mbusu-busu kwa sababu ni mnyama mzuri yani kutokana na yale maumbile yake kwa hivyo ni mnyama ambae hua nampenda na pia nahisi kwamba ni mnyama mpole kando nakukua na upole ni mnyama ambae anapenda sana kubembeleza kwa mfano wewe unakulakitu na yeye anataka utamwona anapitapita kwenye miguu yako Anakugusa gusa na mkia wake Kanakwamba anakuambia nipe na mimi kidogo Nipe na mimi nile Kwa hivo ni mnyama ambaye anajua kubembeleza ni hatumi nguvu akitaka kitu Anabembeleza mnyama mwenye upole ndo maana anasema ni mnyama ambae nampenda zaidi.

Data yangu nyingi huwa naihifathi katika simu yangu. Kando na kuhifathi kwenye simu yangu naihifathi katika kabati. Nimeweka pale stakabathi muhimu ambazo ziko kwenye karatasi. Lakini tena bado stakabathi muhimu nimehakikisha kwamba nimezichapisha, nimeziweka kwenye mtandao mahali, nimezifungia. Ndiposa siku moja nikizihitaji naweza tu kuzipata kwa urahisi. Kwa hivyo, hiyo ndio njia moja ambayo nimehifathi data yangu. Kwa hivyo, ipo katika mtandao na pia bado ipo kwa njia ya karatasi, ziko ndani ya nyumba yangu nimeziweka naweza kuzitumia wakati ambao nazihitaji.

Kusema kweli imekua vigumu sana. Kadri miaka inavyosonga, ninapozidi kukua mkubwa, inakuwa vigumu zaidi kutengeneza marafiki wapya. Kusema kweli ni kitu ambacho kinanishinda sana. Hivi sasa mimi nimesalia na wale wale marafiki ambao nimekua nao. Tangu miaka kadhaa iliyopita tulikutana kwa sababu aidha ya kazi, tulikutana kwa sababu pengine tulisoma pamoja na bado tukasalia marafiki mpaka leo hii. Kutengeneza marafiki wapya inakuwa vigumu sana maanake mimi kwanza hulka yangu ama tabia ambayo niko nayo ni mwoga sana naogopa sana kuzungumza na watu wapya kwa hivo huo uoga unanifanya inakuwa vigumu sana kutengeneza marafiki maanake nitafika sehemu nitakaa kimya ninyamanze sababu ya uoga sitangamani na watu sizungumzi kitu ambacho naeza kufanya ni kusalimiana tu nihakikishe nimesalimia kila mtu alafu nikimaliza naenda nakaa kando pembeni Nina uoga. Kwa hivo inakua vigumu sana kutengeneza marafiki wapya. Kwa hivo sikumbuki mara ya mwisho nilikuwa na marafiki wapya. Labda tu watu wa ofisini ninaofanya kazi nao ambao ni lazima nikutane nao kila siku. Nilazima tuende tule chakula cha mchana pamoja kila siku. So tunazoeana kwa sababu tunakutana kila siku. Kwa hivo naez asema tumetengeneza urafiki kidogo.

Ujuzi ambao ningetaka sana kujifundisha mimi ni ujuzi wa kucheza piano. Manake mimi napenda sana mziki na ana ya mziki ambao ningetaka sana kujifundisha ni piano. Na hivi sasa sina ufahamu wa kupiga piano saana. Niko tu na ufahamu wa naeza sema asilimia tano kati ya mia. Na kwanini na ujuzi huu ni mzuri kwangu? Kwa sababu piano ni kitu ambacho napenda kucheza. Kwa sababu napenda mziki. Ningetaka sana kujua kucheza piano ndio niweze kujiimbia nyimbo mwenye nyumbani pole pole tu nikijivinjari napokuwa na muda wangu kupumzika halafu kama nimewahi kucheza piano ndiyo, nimehi kucheza piano na hiyo piano najua tu kucheza nyimbo zile za kawaida kama ile nyimbo ya siku ya kuzaliwa na pia nyimbo za krismasi kama vile nyimbo ya jingle bells kwa hivo hizo tu ndio nyimbo ambazo nimejifundisha na kueleza jinsi nitakavyo jifunza, itanilazimu nitumie mitandao ya kijamii Kwa hivyo nitelekea katika mitandao wa YouTube ili kujifundisha kucheza hii piano huenda nitapata ujuzi ambao nahitaji na wakati mzuri wa kuanza, ni kuanza leo leo, siyo kesho kuanza leo leo katika juhudi za kuhakisha kwamba najiboresha katika kucheza piano na huenda mwishowe, nikaendelea na mafunzo hayo, nitakuwa mchezaji bora sana wa piano.

Napenda sana mikutano ambayo inafanyika katika mitandao ya kijamii, maanake mkutano hiyo inapofanyika basi inasaidia kuokoa muda na pia inasaidia kuhakikisha kwamba kila mtu anapata fursa ya kuhudhuria. Ingekuwa mtihani ama mkutano ambao mnapatana ana kwa ana ni mtihani maanake ni lazima kila mtu afike na afike kwa muda ufao ndio muweze kufanikisha mkutano, muweze kujadiliana na kuweza kuona kwamba je yale malengo ambayo mlilenga kuafikia baada mkutano mmeweza kuyapata. Lakini unapokuwa katika mkutano ambayo ni wa mtandaoni watu wanaeza kuingia kwenye mkutano huo kutoka sehemu yoyote ile walipo na wanaeza kuchangia mada kutoka sehemu yoyote ile ambayo wako. Kwa hivyo mitandao hiyo inarahisisha muda inarahisisha mambo zaidi. Kwa hivyo mimi napendelea zaidi mikutano ambayo inafanywa katika mitandao ya kijamii ikilinganishwa na mkutano ambayo tunafanya ana kwa ana katika pengine afisi. Ama sehemu yoyote ile ambayo tutachagua.

Kwa siku natumia karibia masa sita hivi katika mtandao wa kijamii na ni mitandao tufauti tufauti. Manake hua naingia pale kuangalia mtandao kama vile wa whatsapp ambapo jumbe zote kusiana na maswala ya kazi, maswala ya familia, maswala ya marafiki na vitu tufauti ambavo nafanya. Mazungumzo yote hua nafanya kupitia kwanjia ya whatsapp. Kwa hivyo ntakuwa pale ni kijibu jumbe, ni kiandika jumbe, kwa hivyo mda mwingi ntakuwa pale. Alafu badae na inangia kwa mtandao mwingine wa tiktok pale kuenda kuangalia video za kuchekesha. Pengine nataka tu kutulia akili na angalia video pale za densi, video vitu mbali mbali zinatokea pale. Baada ya hapo na ingia katika mtandao wa facebook kujua tu marafikizangu wanafana nini, pichagani zimekuwa uko, kuna nini facebook. Kwa hivyo hunaenda kule kuenda kuangalia tu ya naojiri, alafu na malizia na mtandao wa Instagram, pia kuenda kuona tu majina makubwa ulimwenguni wa sani, watu ambao ni maarufu kabisa, wanafanya nini, wameka nini, mtandao ni nani ameoana na na nani, nani ameachana, nani ndoa yao inavunjika. Udaku tu ule wa kawaida, wanafwatilia pale Instagram kuona tu ya naojiri, uli mwenguni. Kwa hivyo, hizono vitu ambazo wanafanya, alafu baadae, napitia katika magazeti, ya lea e-paper, unapatikana katika njaki jitali, kusoma tu tarifa za umu nchi ni Kenya. Kuona jee, kuna nini Kenya, kuna nini kima taifa, kuna nini Afrika kwa ujumla. Bas, hivyo vitu ambavo nafanya katika mtandao wakijamii. Kwa hivyo, unachukua karibu masa 6, masa 7 hapo.

Kuna kipindi ambacho huwa nakipenda katika televisheni, lakini sasa ni televisheni ya kidijitali kupitia mtandao wa YouTube. Kuna podcast pale, inaitwa Markcheck kutoka hapa Kenya. Kuna mahojiano mazuri mazuri ambayo anatokea katika kipindi hicho. Kwa hivyo mara nyingi utanipata nimekaa chini naskiliza na kutazama pia. Manake ni podcast ambayo si sauti peke yake, kuna pia video. Kwa hivyo utanipata kwenye televisheni natazama ile podcast yao. Huwa inanichekesha sana. Halafu pia kando na hayo, inanipatia fursa ya kujua safari za watu maarufu. Manake mara nyingi, wageni wanao alikwa katika kipindi hicho ni watu maarufu, watu tajika katika nyanja zote. Inaweza kuwa ni uigizaji, uimbaji, siasa, ucheshi, na vile vile tiktoker. Mambo mengi tu yanatokea pale wana habari. Kwa hivyo, unapata fursa ya kujua safari za watu, wamezaliwa wapi, mambo kadha wa kadha kuhusu watu binafsi kwa sababu wanakwenda pale wanazungumza. Kwa hivyo ni kipindi ambacho nakipenda sana. Napenda kukifuatilia. Kila wanapo angusha kipindi kipya mimi niko ndani. Lazima nitazame, nifuatilie, nisikize, nicheke. Basi napenda sana.

Miziki ambuyo napenda zaidi ni nyimbo za bongo. Bongo ni nyimbo ambazo zinaimbwa katika nchi jirani ya Tanzania. Na kusema ukweli wasanii wa eneo hilo huwa wanaimba vizuri. Manake wanajua kuandika mashairi. Mara nyingi wanaimba nyimbo za mapenzi. Na ni nyimbo ambazo zinaifurahisha moyo sana. Na mara nyingine ni nyimbo za watu wameachana. Yaani nyimbo za kuvunjika moyo za mapenzi. Kwa ivo ni nyimbo ambazo nazipenda sana. Lakini zile za mapenzi nazipenda zaidi. Msanii ambaye huwa ananifurahisha moyo kabisa ni msanii anajulikana kama mboso kutoka Tanzania. Amebobea katika uimbaji wa nyimbo za mapenzi Akiimba, anaimba na moyo wake wote Hata wewe mwenye ukisikiliza, unajua kwamba huyu ni msanii aliyekaa chini Akaandika haya maneno, akaandika shairi hili na akaingia studio, akafanya kazi na wakati gani nasikiliza mziki, napenda kusikiliza mziki kama nafanya kazi zangu kama vile kufua nafanya kazi kufagia kwa hivyo hizo kazi nikiendelea kufanya nataka mziki uwe unaimba nikifanya mwenye nafanya nikicheza alafu bila shaka na kusikiliza mziki Huwa nasikia raha sana moyoni napunguza mawazo angalao nafikiria tu kuhusu mziki nacheza nafurahia manake mimi pia napenda sana kusakata densi na napenda kuimba ukikuwa hapo nje nyumbangu utanisikia navoimba kwa sauti ya juu kuashiria tu nimefurahia kuashiria pia niko na raha tu moyoni kwa jumla.

Mboga ambazo nazipenda zaidi ni mboga aina ya brokoli. Bila shaka ni mboga ambayo nimegundua ni tamu sana. Unapoikaanga pale, uichemshe kidogo uikaange na kitunguu weke tomato ama nyanya. Alafu baadaye uweke nazi. Halafu uweke viungo mbali mbali. Basi bila shaka ni mboga tamu sana. Ndiyo mboga ambayo naila kwa siku nyingi. Alafu mara nyingi ninapoweka mezani naongezea ndimu. Inakuwa kali kidogo. Ni tamu sana hiyo mboga ya brokoli. Ni mboga ambayo naipenda ni mboga ambayo huwezi kuila kila siku kutokana na bei yake manake iko juu kidogo Lakini ni mboga nzuri sana ni mboga ambayo ni tamu Unakula unasikia vizuri Kwa hivyo mara nyingi nikipata fursa na kuenda sokoni kule Unapata brokoli kubwa kubwa Kwa bei rahisi unakuja hapa nyumbani unapika unakula na familia yako Kwa hivyo napenda sana mboga ya brokoli Alafu mboga ya pili Sasa ambayo ndio bora zaidi na inapendwa sana na wengi ni sukuma wiki. Sukuma wiki ni mboga ambayo ni tamu bora uikaange kwa mafuta hiyo mboga ikiingia mafuta ya kutosha ni tamu sana Unaweza kuikula na uongeze ingine uendele kula ni mboga tamu, tamu sana.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza zaidi na naichukia sana ni wale watu ambao wanatembea na kutematema mate barabarani. Na wengine wanapitisha saa wanatema vikohozi kwenye barabara. Basi ni hulka ambayo naichukia sana manake inanichafua roho Alafu mara nyingine tunakanyaga mate yako ama kohozi chako Hali ambayo inanichafua roho hata zaidi nasikia kutapika, nasikia tu kichefuchefu na nachukia sana Lakini la kufurahisha ni kwamba kuna sheria ambazo zipo, kama hapa Nairobi, kuna sheria ambayo unaona imeandikwa usiteme mate ovyo, usiteme vikohozi ovyo. Hata ukienda kwa mkahawa, unapoenda kuosha mkono pale, unambiwa usiteme mate pale, na usifaye nini usiteme vikohozi. Sheria hiyo inasaidia manake, kuna watu ambao wamekosa maadili, wamekosa aibu, wanatematema mate barabarani kila mahali na vikohozi, hali ambayo inachukiza pakubwa. Kwa hivo, inafurahisha kuona kwamba kuna sheria ambazo zimeekwa ili kueza kuzuhia hulka hii ambayo kidogo haipendezi hasa jijini, mahali ambapo hakuna mchanga, ni lami ama kuna mahali ambapo kuna simiti. Kwa hivo, unapotema mate yanaonekana wazi kabisa na inachafua roko, inaleta kichefuchefu haipendezi kamwe.

Kunapokuwa na baridi kali bila shaka ni wakati ambapo huwa tunajipanga vizuri kuakikisha kwamba tunavalia vizuri kwa njia ambao inaambatana na hali ya anga. Kwa sababu wakati wa baridi inatulazimu uhakikisha kwamba tumevalia sokisi, tumevalia angalau suruali, shati, uongezue, sweta, ama fulana juu ambayo itakusaidia kukinga na baridi. Halafu pia tunakikisha kwamba tunapolala, madirisha yote yamefungwa, milango imefungwa. Halafu kitu kingine tunaeza hata kunywa chai jioni kuweka tu mwili uwe ina joto Lakini cha muhimu msimu huu huwa tunakikisha kwamba tunanunua Kuna kifaa flani ambacho kinaleta joto cha kielektroniki ambacho kinaleta joto Kifaa hicho kinasaidia pakubwa, kinasaidia kupata joto Manake tunataka kujiepusha na magonjwa yanayotokana na baridi Kwa hivyo kifaa hicho huwa tunakitumia kwa wingi kinasaidia kuleta joto ndani ya nyumba Kwa hivyo, icho kifaa huwa ni cha kielektroniki, kinanuliwa, mnatumia. Lakini, baridi inapokuenda, mnarejea tu maisha yenu ya kawaida, mnafungua dirisha mkilala, ndo kuingie baridi kidogo, hamvai nguo nzito nzito, mnavaa nguo nyepesi nyepesi, kwa sababu, hakuna baridi tena. Lakini, kunapokuwa na baridi, kujipanga ni muhimu. Kuhakikisha kwamba, umevalia mavazi ambayo yanafaa, na ndani ya nyumba kuna lile joto, ambalo linahitajika.

Programu ambayo naitumia kwa wingi ni programu hii ya WhatsApp ambayo ipo kwenye simu. Na kusema ukweli hiyo ndio naitumia kwa wingi kwa sababu programu hiyo ndiyo inaniezesha kuzungumzana ama kuwasiliana na wafanyi kazi wenzangu, inaniwezesha kuwasiliana na familia yangu. Kuna kikundi pia chamarafiki tunaeza kuwasiliana na hivyo vikundi mbali mbali vinasaidia kuhakisha kwamba ujumbe umefikia kila mtu wakati mmoja. Manake unapopiga simu itabidi upigia mtu mmoja umalize, upigia yule mwingine, umalize, upigia yule mwingine Lakini ukiwa na ujumbe na upo na kikundi, basi ni raisi Manake unandika kila kitu hapo ndani na kila mtu atapata ujumbe huo Atajua kwamba mambo ni yepi, yepi yanapangwa, kitu kipi kinafaa kufanyika. Kwa hivyo ni mtanda ambao nautumia sana sana Alafu kando na hayo, unajua familia, kila mtu ako mbali, hatuko kaunti moja watu wakokatika kaunti tofauti, Kwa hivyo ujumbe unatufikia sisi wote pahali popote pale ambapo tupo kutumia mfumo huo WhatsApp. Halafu kitu kingine kizuri cha mfumo huo Nikwamba mara nyingine mkitaka kukuonana Kwa kutumia video mneza pigiana. Mnatumia video na mnaonana, mnasalimiana, mnajuliana hali. Kwa hivyo ni kitu kizuri sana Napia kwa simu mneza pigia kupitia sauti na mnaingiza kila mtu kwa mfano kama nikikundi kila mtu anaingia na anasikia kinachondelea. Kwa hivyo mfumo huo nautumia kwa wingi manake unanisaidia sana.

Ninachofanya ili kujitunza kwanza huwa nahakisha kwamba, nafanya mazoezi kila siku katika jihudi za kuhakisha kwamba ni naunene ambao ni wawastani, ili nijiepushe na magonjwa ambao yanaletwa na unene wakupitiliza. Kwa hivyo mazoezi ni muhimu na pia mazoezi yanasaidia moyo wangu kupiga vile unavyofas. Kufanyisha mazoezi tu manake ninakotoka familia ambayo natoka ni familia ambayo iko na magonjwa kama hayo nimeona watu wengi. Wakiwa na ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa kisukari na pia ugonjwa wa presha kupanda na hata ugonjwa wa stroke. Sasa nisehemu ambao najua kwamba kuna magonjwa mingi ambao yanatokana na jini, jini tiki sasa inabidi ni jitunze kwa hivyo cha kwanza nachofanya kujitunza kuhakikisha kwamba nafanya mazoezi kila siku kando na hayo, kula chakula ambacho ni cha afya kwa hivyo sili hivi hivi kwa hivyo vyakula kama vile vyakula vya haraka nahakikisha kwamba sili sana pengine mara moja baada wiki mbili ama mara moja baada ata ya mwezi sio kila wakati na kula vyakula vya haraka ambavyo vimepikuwa kwenye mafuta mengi. Na hakisha kwamba nakula vitu chakula ambavho kiko na afya, nimeachana sili sukari kamwe, vile vile sili ngano, nimeondoa ngano kabisa. Kwa hivo kata kama ni ngano, ngano nitaikula pengini mara moja, bada wiki kadhaa. Na nimeweka vya kula venye afya, na kula matunda kidogo kama vile matofaha pamoja na machungwa, nala mayai, nyama, nala maboga kama vile brokoli, mboga. Kwa hivyo nikuhakisha kwamba nala vizuri moja. Vyakula venye afya. Vyakula ambavyo vina saidia mtu kupunguza mwili. Na pia cha muhimu nikufanya mazoezi kidogo ili. Kuhakikisha kwamba sipati unene wa kupitiliza.

Lengo la muda mrefu ambayo nataka kuliafikia ni kuwa baadhi ya wanahabari tajika hapa nchini Kenya ambayo amebombea katika kazi ambayo naifanya. Karika usomaji wa taarifa, katika uandishi wa taarifa ambazo zinagusa mwananchi ambazo taarifa ambazo zimepelekea hugeuzwa kwa sera ambazo sasa zinawapatia faida. Taarifa ambayo imewalazimu wadau husika na watunga sera wakachukua hatua ili kubadilisha maisha ya waKenya wa kawaida. Maana kuwa mwanahabari ni kuwa sauti ya jamii na hiyo sauti basi ni kutumia karika kuhakisha kwamba tunasukuma wale watungaji sera, waeze kutengeneza sera ambazo zitawapatia afuweni waKenya wa kawaida na watu wa kawaida. Kwa hivyo, lengo kuu ni kikuwa mwanahabari tajika katika usomaji na mwanahabari ambaye anaandika taarifa ambazo zinagusa mwananchi wa kawaida, zinapelekea kubadilika kwa sera na kuhakisha kwamba mambo ya nakua zaidi ya bora ama bora zaidi ya vile yalivyo hivi sasa. Kwa hivyo, ndo lengo langu kuu la muda mrefu nikiwa kazini. Kano na hilo, lengo lingine ni kutoka ka kufanya kazi katika kituo cha Kenya, kuingia katika kituo cha kima taifa. Kama vile BBC Swahili, sauti ya Amerika VOA na pia DW, madicho wele.

Ndiyo, ni mewahi kusafiri kwa ndegye na nimesafiri kwa ndege hapa hapa nchini Kenya. Sijai kusafiri kwa ndege kuenda nje ya nchi. Kwa hivyo, nilipanda ndege kutoka Nairobi, kuelekea malindi, nyumbani, na vile vile kutoka malindi, kuja Nairobi, hapa mbapo nafanya kazi. Na nilipanda hiyo ndege kwa sababu pengine, nilikuwa nataka tu kuhisi vile watu wanavohisi wanavopanda ndegye. Na kitu kizuri kuhusiana na kupanda ndege ni kwamba ni rahisi sana kufika ninakukwenda. Kwa mfano kuelekea malindi nikipanda basi nachukua takriban masaa kumi na mawili kutoka Nairobi hadi malindi. Namaanisha nitasafiri usiku mzima ama nitasafiri siku nzima subuhi mpaka jioni. Na ninapopanda treni nachukua masaa kidogo zaidi nachukua takriban masaa kumi hivi kutoka Nairobi kufika malindi. Maana hiyo treni, inachukua masaa sita mpaka Mombasa, alafu napanda matatu, ambayo itanitoa Mombasa mpaka Malindi, na inachukua takriban masaa mawili na nusu. Kwa hivyo kwa ujumla, naeza chukua masa tisa, kumi kutoka Nairobi mpaka Malindi. Lakini ukipanda ndege basi, ni dakika arubaini na tano. Mara nyingine ni saa moja tu, na saa moja ni shafika Malindi. Yaani, nikitoka Nairobi saa kumi, saa kumi na moja jioni, ni itakuwa nimefika nyumbani. Baada ya saa moja peke yake. Kwa hivyo kupanda ndege ni raha, manake unafika unakokwenda kwa muda mfupi zaidi na hata huna uchovu. Kwa hivyo ni mbinu ya safiri ambayo naezaichagua wakati wowote. Ni vile tu changamoto ni pesa, ni ghali mno, ni ghali mno. Unalipa maradufu ndo uweze kusafiri ikilinganishwa kulipa kwenye treni na vile vile kulipa gari la kawaida kama vile basi.